Ninaifadhi pesa kwa kupanga bajeti yangu mapema na kujua mapato pamoja na matumizi yangu. Ninatenga kiasi fulani cha pesa kila ninapopata kipato na kukiweka kando kama akiba kabla kutumia kichobaki. Hujaribu kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na kuepuka kununua vitu kwa msukumo. Pia naweka akiba kwenye akaunti salama au vikundi vya kueka au kutoa ili pesa ikue pole pole.

Nikitazama nje kupitia dirisha langu naona mandhari ya kupitia iliyojaa miti ya kijani na majengo machache yaliyo mbali. Kuna barabara ndogo inayopita karibu na mara kwa mara watu na magari hupita kwa uadilifu. Napenda zaidi kutazama mandhari hii wakat wa asubuhi au jioni jua linapochomozi au linapotuwa kwa mwanga wa kupendeza kulingana na msimu mandhari hubadilika wakati wa mvua kila kitu huwa kijani na safi. Na wakati wa kiangazi, fumbi huonekana zaidi. Nilikuwa natazama nje kupitia dirisha nahisi utulivu, faraja na wakati mwingine hupata motisha kufikiria mambo mapya ni maishani.

Ninashumblia tatizo kazini kwa kwanza kulielewa vizuri na kutambua chanzo chake. Ukusanya taarifa na kusikiliza maoni ya wahusika wote ili nipate picha kamili ya tatizo. Kisha, utafakari suluhisho mbadala, tofauti na kupima faida na hasara za kila moja kabla ya kuamua. Inapo, inapowezekana, hushirikisha wenzangu ili kupata mawazo mapya na kuimarisha uamuzi. Baada ya kuchambua suluhisho, ulitekeleza kwa mpango na ratiba iliyo wazi. Mwisho hufuatilia matokeo ili kuhakikisha tatizo limetatuliwa na kujifunza kwa changamoto zijazo.

Ishi katika nyumba ya kwaida iliyo katika eneo tulifu na lenye watu wenye ushirikano mzuri. Mazingira eneo langu ni safi. Kuna hewa safi na barabara zinazoruhusu usafiri kwa urahisi. Nilihamia hapa kwa sababu ni karibu na shule na huduma muhimu kama maduka na hospitali. Ninapenda eneo langu kwa sababu ni tulivu na linanipa nafasi ya kupumuzika baada ya shughuli za kila siku. Watu hapa ni wakarimu na hupendana. Jambo linalofanya maisha yawe rahisi na ya kufurahisha. Najihisi salama na mwenye amani nikiishi hapa kwa sababu usalama na utlifu vina zingatiwa.

Wakati mkuu wa mpira wa basebali mara nyingi urejelewa kama msimu wa Major League Baseball. Unaochezwa kila mwaka Marekani na Kanada. Msimu huanza mwishoni wa March au mapema April. Wakati wa regular season ambapo timu hushindana kwa miezi kadhaa. Kila timu hucheza mchezo mingi ili kukosanya ushindi unaowezesha kufunzu hatua inayofuata. Baada ya msimu wa kawaida huanza preps ambako timu bora hukutana katika mechi za mtoano. Hatua ya juu kabisa msimu huu ni wolrd series. Inayochezo kati ya bingwa wa ligi mbili kuu huu ndio wakati unaovutia mashabiki wengi kwa sababu ushindani huwa mkubwa na bingwa wa mwaka hupatikana.

Mara mbili kwa siku ili kudumisha usafi wa mwili. Kuoga asubuhi ili kuanza siku nikiwa msafi na mwenye nguvu. Kuoga tena jioni baada ya shughuli za siku nzima na kuchoka. Wakati wa hali ya hewa ya joto au baada ya kazi nzito, ninaweka kuoga mara ya ziada. Kuoga hunifanya nisikie nikiwa huru, mtulivu na mwenye afya bora. Kwa ujumla, naamini kuoga mara kwa mara ni muhimu kwa usafi na ustawi wa mwili.

Napendelea kusoma kwa sababu hunipanua maarifa na kunifanya nielewe mambo mbalimbali ya maisha. Kupitia kusoma, hupata mawazo mapya na mtazamo tofauti kuhusu dunia. Hata hivyo, pia napenda kwa sababu hunipa nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa huru. Kuandika, hunisaidia kupanga fikra na kutoa hisia kwa njia iliyo wazi. Kusoma, hunipa muskumo wa kuandika mambo bora na yenye maana. Kwa hivyo, ingawa napendelea kusoma zaidi, ninaona kusoma au kuandika vina kamilishana.

Fuata mfreji wa TV unaonifaa ni ule unaotoa habari za hivi karibuni, burudani na elimu. Napenda televisheni zinazotoa vipindi vya habari kama vile BBC au CNN. Napenda televisheni zinazotoa vipindi vya habari kama vile BBC au CNN. Pia, nashirikiana vipindi vya elimu na sayansi ambayo unipanua maarifa yangu. Kwa burudani, napenda vipindi vya mchezo na filamu zinazo elimisha au kuamsha hisia. Wakati mwingine, napenda mfululizo wa mchezo wa vipind vya tamdhilia, vinavyo toa mapinduzi ya kufikiri. Kwa ujumla, ninafuata mfuatano unaonipa mchanganyiko wa habari, elimu na burudani kwa usawa.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma vitabu, makala na tariwa mtandaoni zinazo husiana na mada husika. Ujifunza pia kwa kusikiliza wengine, kuuuliza maswali na kushiriki majandiliano. Kuangalia kuvidio za mafunzo wa vipindi vya elimu, unisaidia kuelewa kwa haraka. Ninapenda kujifunza kwa vitendo kwa kujaribu mwenyewe kila ni nacho jifunza. Kujifunza kwa makosa na uzoefu wa kila siku, unifanya ni kue zaidi. Kwa ujumla, upendelea mbinu mchanganyiko ili kujifunza kwa ufanisi na kudumu.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati niliofanikiwa kufika lengo kubwa baada ya juhudi na uvumilifu. Tukio hilo ilinivujia thamani ya kufanya kazi kwa bidii na kutokata tamaa. Nilijifunza kujiamini zaidi na kuthamini uwezo wangu binafsi. Pia ilinifanya nione umuhimu wa msaada wa familia na marafiki katika safari ya maisha. Kuanzia hapo, mtazamo wangu kuhusu changamoto ilibadilika na nikawa jasiri zaidi. Tukio hilo, limekua chanzo cha motisha katika maamuzi yangu ya kila siku.

Kumbukumbu zuri za shule ni siku za mchezo shule ni, ambapo tulishiriki timu mbali mbali kwa furahas na mshikamano. Na penda pia kumbukumbu za sherehe za kumaliza mwaka ambapo walimu walitutambua juhudi zetu. Safari za kimasomo zilinifundisha mambo mapya na kuunda urafiki mpya. Mikutano ya makundi ya kujadili maswala mbali mbali iliibuwa mawazo mapya na ujasiri. Kumbukumu za kucheza na wenzangu wakati wa mapu muziko zilikuweze nye furaha na urafiki wadhati. Kwa ujumla, shuleili nipa mazingira mazuri ya kujifunza, kucheka na kukua ki mawazo na kijamii.

Napenda kuvaa nguo zinazokuwa rahisi na zinazonipa huru wa kutembea na kufanya shughuli. Hupendelea nguo za rangi rahisi zinazofaa kwa hali ya hewa na mazingira niliopo. Vazi la kawaida ni shati na suruali, au tishati na suruali, rahisi kwa shughuli za kila siku. Kwa afya maalumu, napenda kuvaa mavazi rasmi yenye mpangilio mzuri na yanaofaa tukio. Ningependa pia nguo zinazojumuisha muundo wa kisasa lakini zenye starehe na starehe ya mwili. Kwa ujumla napenda nguo zinazowakili urahisi mtindo na hali ya tukio ninalohudhuria.

Kila jioni, kabla ya kulala, kwanza hufanga ratiba ya kesho ili niondoke na mawazo safi. Ufanya shughuli za kibinafsi kama kuoga na kupaka bidhaa za usafi ili kuondoa uchofu wa siku. Pumzika kwa kusoma kidogo au kutazama kitu kidogo cha brudani ili akili ipumzike. Mara nyingine, upige mazungumzo na familia au marafiki kuhusu mambo ya siku. Kutafakari mambo muimu yaliyotokea siku hiyo na kupanga jinsi ya kushungulikia kesho. Mwisho, hulala mapema au kwa wakati unaofaa kuhakikisha usingizi ni wa kutosha kwa asha na nguvu kesho.

Napenda hali ya hewa, yenye jua lakini si joto sana. Ambapo hewa ni safi na yenye unyenyefu, mdogo. Hii, inafanya shuguli za nje kuwa rahisi na hutoa hisia ya furaa na ngufu. Hali iyo, unipa motisha ya kuwa na muskumo wa kufanya kazi au mchezo mbila ya usumbufu. Napenda pia mfuwa nyepesi, mara kwa mara, kwa sababu unifanya nione uzuri wa mazingira na utulifu. Hali ya hewa, tulifu pia unifanya nisikie amani na hutoa na fasi ya kutafakari au kusoma. Kwa ujumla napendelea mchanganyiko wa njua upepo wa kitalii na mfua nyepesi unaoleta mfaranja.

Ninapenda kutembea kwa miguu, kwa sababu kunatoa fursa yakuwa karibu na mazingira na kupumua hewa safi. Kutembea kunanipa nafasi ya kufanya mazoezi kwa upole, na kudumisha afya ya mwili. Napenda pia kutumia muda huu kutafakari mambo au kupanga mawazo yangu ya siku. Upenda kutembea katika maeneo tulivu, au ya kijani ambayo hunifanya nisikiae amani. Kutembea na marafiki au familia kuna leta furaha zaidi na kuhimarisha uhusiano. Kwa ujumla, kutembea kwa miguu ninjia nzuri ya burudani, mazoezi na kustarehe mwili na akili.

Napenda kuhu shirika langu kwa sababu linaweka mazingira mazuri ya kazi yanayohimiza ushirikiano na heshima. Uongozi wake uko wazi na unadhamini maoni ya wafanyikazi katika kufanya maamuzi. Shirika linatoa fursa za kujifunza au kujikuza kitaaluma kupitia mafunzo mbali mbali. Pia napenda utamaduni wake wakidhamini bidii na kutambua mafanikio ya team. Mazingira ya kazi ni rafiki na hunifanya nisikia kuthaminiwa na mwenye motisha. Kwa ujumla, shirika langu hunipa nafasi ya kukua, kuchangia na kufanya kazi kwa kuridhika.

Ndiyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu mara kwa mara kwa urahisi na haraka. Hii hunipa nafasi ya kulinganisha bei na kupata offer bora bila kuenda dukani. Napenda kutumia programu za benki au za malipo mtandaoni kwa usalama na urahisi. Pia, kunanifanya nipate bidhaa zinazopatikana bali na eneo langu bila usumbufu. Kwa mara nyingine, natumia simu kununua bidhaa za kila siku kama chakula au vitu vidogo vya nyumbani. Kwa ujumla, kununua kwa simu, kunarahisisha maisha na kunaokoa muda mwingi.

Napenda kununua fitabu zaidi kwa sababu hunipanua maarifa na kuimarisha fikra zangu. Pia napenda kununua nguo zinazofaa mtindo na starehe kila siku. Fyakulafia afya kama matunda na boga pia hupendeza kununua ili kudumisha lishebora. Mara nyingine napenda kununua fifaa fia teknolojia. Finafyo rahisisha kazi hauburudani. Fifaafia mchezo hauma zoezi pia upatikana mara kwa mara kwa sababu hunisaidia kuwa na mwili wenye hafya. Kwa ujumla na penda kunua fitu vinafyo iongeza furaha, elimu, hafya na uraisi wa maisha.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kuweza kufanikisha majukumu yangu kwa ufanisi na kwa ubora wa hali ya juu. Napenda kukuza ujuzi yangu na kunjifuza mbinu mpya za kufanya kazi ili kuwa mtaalamu zaidi. Pia na lengo la kushirikiana vizuri na timu yangu ili kufanikisha malengo ya pamoja. Nataka pia kuchangia katika maendeleo ya shirika kwa kutoa mawazo mapya na ubunifu. Malengo yangu ni pia kudumisha uwajibikaji, nidhamu na utu kwa kitaalamu kazini. Kwa Kwa ujumla ninakusudia kuwa mfanyikazi anayeonekana, anayeongeza thamani na anayesaidia shirika kufanikisha malengo yake.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubui ni kahawa kwa sababu hunipa ngufu na kunifungua akili kwa siku nzima. Pia napenda juisi ya matunda kama chungwa hau embe kwa virutubisho na ladha nzuri. Mara nyingine ninakunywa chai ya kijani au chai nyeusi kama njia ya kuanza usiku kwa utulifu. Hii husaidia pia kuandaa makini na nguvu za mwili kabla ya shughuli za asubui. Kinywaji cha proteini au smoothie pia hupendeza wakati wa asubuhi kama sehemu ya lishe kamili. Kwa ujumla napendelea vinywaji vinafyonipa afya ngufu na mtanzamo chanya kuanza siku.

Ninapofanya kazi ya ushirikano na wengine kwanza usikiliza mawazo na maoni ya kila mshiriki ilikuelewa mtanzamo wa kila umoja. Upanga majukumu kwa usawa kulingana uwezo wa kila mtu ili kila umoja ya fanya sehemu yake vizuri. Ninakisha mawazi leo ni wazi na ya heshima ilikuwepuka mchanganyiko wa umigongano. Ushirikiana kwa kutoa msaada na kushirikisha rasimali na zinazoitajika kwa mafanikiwa timu. Na penda pia kukuwimiza timu ushirikiana kwa mawazo na mbinu mpya ili kupata sulisho bora. Mwisho ufatilia maendoleo ya kazi pamoja na kutoa mdanjeshwa kujenga ili kuboresha ushirikiano siku sijazo.

Kukamisha kazi kwa wakati, kuna hitaji mipango dhabiti na nidhamu. Kwanza, paka zao kwa kipaumbele ili kuanza na zile muhimu zaidi. Pili, tengeneza ratiba ya kila siku hao wiki, ukijua ni lini kwanza na ku kumalizia kila kazi ili kudhibiti muda vyema. Tatu, gawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo zinazoweza kushunghulikiwa atua kwa hatua ili isiwe nzito kushungulikia Nne, zingatia kufanya kazi bila usumbufu wowote kuepuka simu au mtandao ya kijamii wakati wa kazi ili kuongeza umakini Weka malengo madogo ya kila siku ambayo unaweza kuyatimiza kwani haya huchangia motisha na hisia ya mafanikio sita, kaguwa maendeleo yako kwa siku, tumia binu kama Pomodoro kuongeza ufanisi na ku kuona ni kazi zipi zinahitaji juhudi zaidi.

Ninapendelea kitanda kizuri zaidi kulio kingumu kwani uchangia usingizi mzuri na kupumzisha mwili viema. Kitana kizuri usaidia mkongo kukaa sawa na kupunguza maumifu ya mgongo au shingo. Jambo muhimu kwa afya ya mwili. Pia, huchangia hisia za faraja na kupunguza msongo wa mawazo. Ifyo usingizi unakuwa wa kina na wa kuridhisha. Kitanda kizuri pia, hutoa joto na unyefu unaofaa. Ukiacha usingisi usiokuwa na starehe. Vile vile, usaidia mtu kuamuka akiwa tayari kwa shuguli za siku mbila uchofu mwingi. Mbali na afya, kitanda kizuri pia uongeza ubora wa maisha kwa kufanya chumba cha kulala kuwa maali pa kustarehe na kuondoa msongo. Atimae, kitanda kizuri kinachangia nidhamu ya usingizi kwa kufanya mtu aweke ratiba ya kuenda kulala na kuamuka kwa wakati.

Kufrahia kuwa nyumbani, napenda kutumia muda kupumuzika na kufraia raha ya familia au yangu binafsi. Kwanza mara nyingi, napenda kutumavitabu au magazeti jambo linaloongeza maarifa na burudani. Pili, ujulikana kufanya mazoezi madogo kama kutembea u kufanya yonga ili kuendeleza afya mwili na akili. Tatu, napenda kupika kujaribu mapishi mapia. Kwani, hii utoafuraha na kuraisisha chakula kizuri. Nne, mara nyingine napenda kuangalia filamu wa vipindi vya televisheni jambo linaloongeza burudani na kupunguza msongo Tano, kuwasiliana na marafika au familia kupitia simu wa mtandao kuimarisha mausiano na isia za furaha sita, mara nyingine napenda kufanya kazi za hombi kama kuchora, kupaka rangi, au kucheza muziki ambazo utoaraha na kustarehesha akili na mwili.

Kampuni, ninayo ona muhimu ni ile inayolenga kuhakikisha uwazi na mawasiliano bora kati wafanyikazi na usimamisi kwani husaidia kuepuka migongano kuongeza ufanisi wa kazi na kuimarisha mahusiano kazini huku kila mfanyikazi akiishi kushirikishwa na kudhaminiwa. Pia, ni muhimu kuwa na sere zinazohimiza usawa na haki kwa kila mfanyikazi bila ubaguzi wowote ili kila mtu awe na nafasi sawa. Sera zinazohimiza maendeleo ya wafanyikazi kama mafunzo na fuzo za kupanda cheo huchangia motisha na ujuzi wa kikazi aidha, sere za uwazibikaji na nidhamu zinahakikisha malengo ya kampuni yanafikiwa kwa wakati na kwa njia bora.

Napenda kuwa mahali pa utilivu yenye amani ya akili na hewa safi. Mahali kama nyumbani au bustani, hunipa nafasi ya kufikiria bila usumbufu. Napenda sehemu isiyo na kelele nyingi, ili niwee kuzingatia mambo yangu. Pia, hupendelea mazingira yaliyo salama na yenye watu wachache wa kuaminika. Mahali penye mwanga wa asili, hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Kwa ujumla, napenda sehemu rahisi inayoonekana huru kimawazo na kihisia.

Ndege wa kufungwa nyumbani kwa sasa. Hata hivyo, napenda sana ndege kwa sababu wana mvuto na sauti nzuri. Ningeweza kufuga ndege kama kasuku au jigu kwa ajili ya burudani. Ndege hufanya mazingira ya nyumbani yawe hai na ya kufurahisha. Kuwatunza kunahitaji muda, chakula sahihi na usafi wa mara kwa mara. Kwa ujumla, kufuga ndege ni jambo zuri lakini linahitaji uwajibikaji.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu yanifanya kufikiri kwa kina na kwa mpangilio mzuri. Hesabu husaidia kukuza uwezo wa kutatua matatizo katika maisha ya kila siku. Napenda jinsi kanuni za hesabu ndiyo huweza kutumika katika sayansi, biashara na teknolojia. Ingawa wakati mwingine huwa changamoto, changamoto iyo unipa amasa ya kujifunza zaidi. Hesabu pia hufundisha uvumilivu na nidhamu ya kufuata hatua hadi kupata jibu sahihi. Kwa ujumla, naona hesabu kama somo muhimu na lenye manufaa makubwa maishani.

Ninampenda sana mchezaji messi kwa sababu ya kipaji chake cha kipekee uwanjani. Ana uwezo mkubwa wa kuthibiti mpira na kufanya maamuzi haraka wakati wa mchezo. Ninafutiwa na unyenyekevu wake licha ya mafanikio makubwa aliyopata. Messi ni mfano wa nidhamu bidii au kujitolea katika mchezo. Ameisaidia timu yake kushinda mataji mengi kwa mchango wake binafsi. Kwa ujumla namheshimu kama mchezaji na kama mtu nje ya uwanja.

Ningependa kunjifunza ujuzi wa mawasiliano bora, kwa sababu ni muhimu katika maisha ya kila siku na kazini. Ujuzi huu, ungenisaidia kuweka mawazo yangu kwa uwazi na kusikiliza wengine kwa kuelewa. Pia, ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia, ili kuendana na mabandiko ya dunia ya kidijitali. Kujifunza kupanga muda, ni ujuzi mwingine, muhimu unaoweza kuongeza ufanisi wangu. Ujuzi wa kutatua matatizo, hungoja kunisaidia kukabiliana na changamoto kwa busara. Kwa ujumla, kujifunza ujuzi mpya, hunisaidia kukua binafsi na kitaaluma.

Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunifanya nijifunze mambo mapya kila siku. Teknolojia mpya hunisaidia kurahisisha kazi na kuokoa muda katika shughuli za kila siku. Napata furaha kugundua program au vifaa vipya vinavyoboresha mawasiliano. Kujaribu teknolojia hunipa maarifa yanayonisaidia kuendana na mabadiliko ya dunia ya kisasa. Ingawa wakati mwingine huwa changamoto. Changamoto hiyo huniongeza uzoefu. Kwa ujumla, ninaiona teknolojia mpya kama fursa ya maendeleo na ubunifu.

Napendelea mazingira ya kazi yalio na utulivu kwa sababu hunisaidia kuzingatia majukumu yangu wizuri. Mazingira yenyo ushirikiano mzuri kati ya wafanyikazi hunifanya nisikie uhuru na kudhaminiwa. Napenda sehemu ya kazi iliyo na mawasiliano wazi kati ya viongozi na wafanya kazi. Mazingira salama na yenye heshima huchangia afya nzuri ya akili na mwili. Pia napendelea mazingira yanayo himiza ubunifu na kujifunza mambo mapya. Kwa ujumla, mazingira mazuri ya kazi huongeza motisha na ufanisi wangu kazini.

Ndiyo, nagawanya taka zangu kwa sababu ni njia nzuri ya kulinda mazingira. Ninatenganisha taka, zinazoweza kuoza na zile sisizooza ili kurahisisha utunzaji wake. Hii husaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuhimarisha usafi. Kugawanya taka, pia urahisisha urejelehaji wa vitu kama plastic na karatasi. Ninaona, ni jukumu la kila mtu huchangia mazingira safi kwa njia hii. Kwa ujumula, kugawanya taka, tabia njema yenye manufaa kwa jamii na dunia.

Dio, napenda sana kujifunza historia kwa sababu unisaidia kuelewa asili ya jamii na tamaduni zetu. Istoria, hufungua macho kuhusu makosa na mafanikio walio tangulia. Unifanya nione kwa nini mambo yako jinsi yalifo leo katika siasa na ushumi. Pia, unisaidia kujenga fikra pana na kueshimu utofauti wa watu. Kunjifunza historia, huchochea fikra za kina na uwezo wa kuchambua matukio. Zaidi ya yote, historia unifa mafunzo muimu ya maisha ya sasa na yanjayo.

Njia yangu ya kupumzika ni kuzingatia utulivu wa akili na mwili baada ya shughuli nyingi. Mara nyingi napenda kusoma kitabu kizuri au kusikiliza muziki wa utulivu ili kuondoa msongo wa mawazo. Kupumzika kwa mchezo midogo kama kutembea au mazoezi ya mwili kunanisaidia kuwa na nguvu tena. Pia napenda kutumia muda wa kutazama mandhari ya asili kwani huchangia utulivu wa ndani. Kufanya mazoezi ya kupumuzika kwa kupumua kwa kina pia kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Mara nyingine napumzika kwa kutumia wakati na familia au marafiki Kwani mazungumzo ya furaha huchangia hali ya afya ya akili.

Napenda mtaa wangu kwa sababu una amani na watu wako wana ushirikano mzuri. Majirani wengi ni wakarimu na wako tayari kusaidiana wakati wa shida. Mtaa una huduma muhimu kama maduka, shule na vituo vya afya, vilivyo karibu. Napenda pia mazingira yake kwa kuwa ni safi na yana nafasi ya kupumuzika. Usalama wa mtaa hunifanya nisikie huru kutembea hata jioni. Zaidi ya yote, mtaa wangu hunipa hisia ya nyumbani na utulivu wa moyo.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la mziki ambayo lilikuwa la kusismua sana na lenye furaa. Nilifuraia kuona wasanii wakitumbuiza moja kwa moja na izia za wimbo zikienea kwenye umati. Mandhari taa na sauti ilichangia hali ya msisimuko na kuifanya siku hiyo kuwa ya kipekee. Pia, nilipata nafaze ya kuungana na marafiki na kushiriki furaha pamoja nao. Kupitia tamasho hilo, nilijifunza zaidi kuuzu mziki wa haina tofauti na utamaduni wake. Zaidi ya yote, tamasha ilo lilinifanya nisahau stress na nikaingia kwenye hali ya furaha na msisimuko.

Nimewahi kununua tikiti za tukio mbali mbali na kila mara hufurahisha sana. Mara nyingi ninapata tikiti kwa kutumia mtandao au katika maduka yaliyowekwa kwa ajili ya mauzo. Kununua tikiti kunanipa uhakika wa kuhudhuria tukio bila wasiwasi wawote. Pia, ni njia ya kupanga ratiba vizuri na kuhakikisha sijakosa sehemu muhimu. Mara nyingine, kununua tikiti mapema husaidia kupata nafasi nzuri au punguzo la bei. Zaidi ya yote, kununua tikiti kunanifaya niskie tayari kufurahia tukio bila shinikizo lolote.

Muziki na upenda ni ule unao nipa furaha na utulifu wa akili kwa wakati mmoja. Napenda aina mbalibali kama pop na muziki wa kienyeji ambapo una ashiria tamaduni. Muziki wadhiri isia zangu unapoongeza nguvu na kuondoa msongo wa mawazo. Napenda kusikiliza nyimbo ze nye maaneno, ye nye maana na mashairi mazuri ya nao ngusa moyo. Pia, muziki wa kisasa na wakale unipa fursa kuunganisha istoria na mtindo wa sasa. Zaidi ya yote, muziki una nisaidia kuungana na marafiki na kushiriki furaha pa moja nao.

Mara nyingi, ninacheza marafiki zangu wa karibu ambao ninauhusiano mzuri nao. Tunapenda kucheza michezo ya inje kama mpira wa miguu au mpira wa kikapu pamoja. Pia, nacheza michezo ya ndani kama kadi au video games wakati wa jioni hau weekend. Kucheza pamoja, kunatufanya tufuraie na na kuondoa msongo wa mawazo baada ya masomo au kazi. Mara nyingine, napenda kucheza na ndugu zangu. Kwani, mchezo huimarisha uhusiano wa familia. Zaidi ya yote, kucheza na wengine, kuna nifundisha kushirikiana, kushindana kwa heshima na kufuraia maisha.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni chumba cha kulala, kwa sababu ni mahali na pumzika na kupata utulivu. Chumba hicho kimepambwa kwa njia inayonifanya nijisikie raha na amani kila nikikaa. Napenda kuwa na vitabu, muziki na vifaa vya teknolojia vidogo ambavyo huchangia starehe yangu. Pia, chumba hiki kina mwanga wa kutosha na hewa safi, jambo linalonifanya nijisikie vizuri. Ninapenda pia nafasi yake ndani ya nyumba kwani ni ya faragha na haina kelele nyingi. Zaidi ya yote, chumba hiki kinanisaidia kuamka nikiwa na nguvu mpya na kuendelea na shughuli za siku kwa furaha.

Ndiyo, ni mewai kulima katika bustani ya shamba dogo nyumbani kwangu na mara nyingine shuleni. Nimejifunza kupanda mboga mbalimbali kama viazi nyanya na sukuma wiki. Kulima, kuna nisaidia kuelewa mchakato wa chakula kuanzia begu hadi kwenye meza. Pia, uchangia kufanya mwili wangu kuwa na ngufu kutokana kazi ya mikono na kutunza shamba. Mara nyingine, kulima uchangia utulifu wa akili na kuna nifanya ni furahi nikiona mimea ikikua. Zaidi ya yote, kulima kuna nifundisha ufumilifu, kazi kwa bidii na kueshimu asili.

Siku za mvua, napenda kufanya shughuli zinazo niweka ndani na kunifanya nisikie raha. Mara nyingi, nakaa nyumbani nikisoma vitabu au kusikiliza muziki wa utulivu. Pia, napenda kutazama filamu au kipindi kizuri cha television na familia au marafiki. Mara nyingine, napenda kuandika au kuchora, jambo linalochangia ubunifu wangu. Siku za mvua, pia ni nzuri, kwa kupanga mambo ya siku zijazo na kufanya kazi ndogo za nyumbani. Zaidi ya yote, mvua hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nisahau msongo wa mawazo wa kila siku.

Sifa muimu za kiongozi mzuri nyingi na zinausisha tabia na ujuzi wa kuongoza kwa eshima. Kiongozi mzuri anafaswa kuwa muaminifu ili wa shirika wake wa mwamini na kumtii. Anapaswa kuwa na ujasiri wa kufanya maamuzi mangumu mbila hofu haukupigana na dhana za haki. Uongozi mzuri unaitaji mawasiliano mazuri hili maoni maingizo ya fikie kwa uwazi. Kiongozi mzuri pia anapaswa kuwa na uruma na kuelewa maitaji ya wengine ili kuunda ushirikiano. Pia, anaustadi wa kusuluisha mgongoro kwa hamani na kuakikisha kila mtu anaisi eshima. Zaidi ya yote, kiongozi mzuri uongoza kwa mfano na tabia yake mwenyewe na si kwa maneno ya ketu.

Chakula cha jadi ninachopenda ni ugali, unaopambwa na sukuma wiki ama mboga za kienyeji. Napenda pia nyama ya kukaanga au ya kupikwa kwa njia za asili, zinazoongezwa viungo vya kienyeji. Vyakula vya kawaida kama wali, wa kunde, au chapati pia, vinanifurahisha sana wakati wa mchana. Napenda chakula hiki kwa sababu huchangia afya nzuri na hutoa nguvu za kufanya kazi za kila siku. Zaidi ya yote, chakula cha jadi huchangia hisia za familia na utamaduni wa kitamaduni wa nyumbani. Kila mara, napenda kushiriki chakula hiki na familia na marafiki ili kufurahia ladha yake pamoja.

Kazi nayo idhamini zaidi, ni ile inayo husia kusaidia wengine ya kuleta matokeo chanya katika maisha yao. Napenda kazi ambazo zinaitaji ujuzi na ufumilivu, kwani sinanifraisha nidhamu na kujituma. Kazi ya kufundisha au kuelekeza wengine, inafuraa kwa kuona wanapata maaarifa mape. Pia, napenda kazi ya ubunifu kama uchoraji hau kuandika, kwani unipa huru wa kunjieleza. Kazi inayo husisha ushirikiano na timu pia ni muhimu kwangu, kwa sababu huchangia kujenga uhusiano mzuri. Zaidi ya yote na dhamini kazi inayonifanya nisikie kuwa na mchango cha mchanya katika jamii na maisha ya wengine.

Wazo zuri ninalo kwa siku ya leo ni kutumia muda wangu kuhimarisha ujusi na furaha binafsi. Ningependa kusoma kitu kipya ambajo kitanisaidia katika masomo au kazi zangu za kila siku. Pia na wazo la kuwasiliana na marafiki au familia ili kuhimarisha uhuziano muzuri. Napanga pia kufanya mazoezi madogo ya mwili ili kuanza siku kwa ngufu na afya jema. Wazo jingine ni kupanga shuguli dogo za kujiburudisha kama kusikiriza muziki au kutembea kidogo. Zaidi ya yote, wazo la leo ni kuanza kila jambo kwa moyo mzuri na shukrani kwa kila fusa nayopewa.

Ni nasasisha vifaa vyangu mara kwa mara ilikuhakikisha vinafanya kazi vizuri na vina usalama wa kutosha. Mara nyingi nasasisha program na mfumo wa kifaa angalau mara moja kwa wiki. Pia napenda kuangalia kwa kuna sasisha kiusalama kila ninapoona arifa kutoka kwa mtengene zaaji. Ni nasasisha pia program za burudani na matumizi ya kila siku ilikuwepuka matatizo ya kiufundi. Mara nyingine na sasisha vifaa vyangu kabla matukio muimu au safari ilikuhakikisha vinakaa salama na vya kuaminika Zaidi ya yote kusasisa vifaa kuna nisaidia kuwa na teknoloja mpya na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kila siku.

Ndiyo, napenda kucheza goma kwa sababu unipa fura na kunanifanya nisikia huru. Ngoma hunisaidia kutoa msongo wa mawazo na kuongeza nguvu ya mwili. Napenda aina mbalimbalisa za ngoma, aidha za asili na za kisasa. Kucheza ngoma, pia ni njia nzuri ya kujieleza mbila maneno. Mara nyingi, hufraisha zaidi, nikicheza na marafiki au kwenye sherehe. Zaidi ya yote, ngoma hunifanya nijisikia mwenye afya, mwenye furaha na mwenye kujiamini.

Ninapenda mbwa zaidi kwa sababu ni waaminifu na wanapenda sana kuwa karibu na binadamu mbwa hufanya mtu ajisikie salama na pia ni marafiki wazuri wakichezwa nao Napenda jinsi wanavyoonyesha furaha na ulinzi wa familia Hata hivyo napenda pia paka kwa sababu ni watulivu na wanajitegemea Paka wanamfuto wakipekee na hufaa kwa watu wanaopenda utulivu Kwa ujumla, wote ni wanyama wazuri lakini moyo wangu unaegemea zaidi upande wa mbwa.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni hile ya machungwa kwa sababu ni tamu na yenye hafia Napenda pia jusi ya embe kwani hutowa ladha ya asili na hunifanya nijisikie ngufu Juisi ya tikitiki maji unifuraisha asa siku za joto kwa kuwa inatoa unyefu mwilini Juisi ya zabibu pia ni nzuri kwa sababu ni tamu na haina fiyabajengo fingi Mara nyingine napenda kuchanganya matunda mbali mbali ili kupata ladha ya kipekee na virutubisho vingi Zaidi ya yote, juisi ya matunda uchangia hafya utowa nishati na unifanya nisikie mzima, mwili na akili.

Ndiyo, najiona kama mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kufikiria mawazo mapya na njia tofauti za kufanya mambo. Ubunifu, hunisaidia kutatua matatizo kwa njia isiyo ya kawaida. Napenda kujaribu vitu vipya kama kuandika, kuchora, au kupanga mawazo kwa njia mpya. Ubunifu, hunifanya nijisikie uhuru kueleza hisia na mawazo yangu. Pia, hunisaidia kuboresha kazi na kuifanya iwe ya kuvutia zaidi. Zaidi ya yote, ubunifu hunipa furaha na motisha ya kuendelea kujifunza na kukuwa.

Kupunguza matumizi ya plastiki, mimi huzingatia mbinu mbali mbali zinazosaidia mazingira. Mara nyingi, napendelea kutumia mifuko ya kitamba au nyuzi badala ya plastiki. Pia, napunguza ununuzi wa bidhaa zilizo jaa plastiki zisizo za lazima. Napenda kutumia chombo cha maji cha kudumu badala ya mtungi ya plastiki. Mara nyingine, hupanga upya au kutumia tena plastic zilizo tumika badala ya kuzitupa mara moja. Zaidi ya yote, ninaelimisha marafiki na wanafamilia kuhusu umuhimu wa kupunguza plastiki ili kulinda mazingira.

Na penda kuandika kwa kompyuta kwa sababu hufanya kazi kuwa haraka na rahisi kusahisha makosa. Kompyuta pia hutoa nafasi au kuhifadhi kazi nyingi bila kupotea au kuchanganyikana. Napenda pia kutumia program zinazo saidia kupanga mawazo na kuboresho uandishi. Hata hivyo, mara nyingine nafurahia kuandika kwa mkono. Kwani, kunanifanya nisikie karibu zaidi na mawazo yangu. Kuandika kwa mkono, pia huchangia ubunifu na kumbukumbu bora ya kila nacho kijaza. Kwa ujumula, na changanya zote kulingana na lengo, lakini kompyuta ndiyo ninayoipendelea zaidi kwa ufanisi.

Kila asubuhi ninapo amka, napanga muda wangu ili kuanza siku kwa mpangilio mzuri. Mara ya kwanza, hufanya mazoezi madogo ya mwili ili kuamsha nguvu na afya. Kisha, uguza usafi binafsi kama kuoga, kupiga meno na kuvaa nguo safi. Baada ya hapo, napanga chakula cha asubuhi kilicho chenye, lishe ili kuanza siku vizuri. Marq nyingine, hufanya mazoezi ya akili kama kusoma au kupanga ratiba ya siku. Zaidi ya yote, napumzika kwa dakika chache na kushukuru kwa fursa mpya ya kuqnza siku mpya.

Diyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa, ambayo yalikuwa ya kufutia sana na yenye helimu. Ilifurahia kuona kazi za wasanii mbali mbali, zikuwa na rangi, miundo na ubunifu wa kipekee. Maonyesha hao, yalinipa fursa kuelewa mitindo tofauti ya sanaa na istoria yake. Pia, nilipata nafazi ya kuzungumza na baadhi ya wasanii na kunifunza binu zao za kazi. Maonyesha hao, yalinipa fursa kuelewa mitindo tofauti ya sanaa na istoria yake. Zaidi ya yote yale maonyesho yalinifanya ni isikie musimiko kufuraiya na kwamasika kuunda mambo yangu mwenyewe.

Ndiyo, nimewai kujifunza kupiga gitaa na ilikuwa uzoefu wa kufurahisha na wakujifunza sana. Nili njifunza msingi ya mikono, vibao na mfuatano wa midundo ya msingi. Kupiga gitaa kunisaidia kukuza uvumilivu na umakini kwa kuwa inahitaji mazoezi ya mara kwa mara. Pia, kukanifundisha jinsi ya kueleza hisia kupitia mziki na kuunda nyimbo zangu mwenyewe. Mara nyingine, hufurahisha zaidi, naposhiriki na marafiki au katika sherehe ndogo. Zaidi ya yote kujifunza gitaa kunanifanya nisikie ubunifu na kuniletea furaha kubwa.

Mara nyingi, napenda kutumia program za barua pepe, au ujumbe ili kwasilana marafiki, familia hau wenzangu kazini. Prongramu za muziki na video ufuraisha na kunisaidia kupumuzika baada ya shuguli zito. Mara nyingine, ufanya kazi na programu za kuchora au kuunda ili kukuza ubunifu wangu. Zaidi ya yote na pendelea program raisi kutumia zenye usalama na zinazoongezo ufanisi katika maisha yangu ya kila siku.

Rafiki wangu wa karibu zaidi ni mtu ninae muamini sana na ninae jisikia uhuru kuzungumusa nae ni mtu anae nisikiliza mbila kunihukumu na kunipa ushauri wa kweli inapoitajika tunashirikiana mawazo vicheko na changamo za maisha kwa uwazi mkubwa Rafiki huyu unitia moyo ninapo kata tamaa na kusherekea nami ninapofanikiwa Tunapenda kutumia muda pamoja iwe ni kuzungumuza kusoma au kushiriki shuguli za kawida Zaidi ya yote, urafiki umejengwa juu ya uaminifu, heshima na kuelewana.

Kumbu kumbu nzuri ninayokumbuka kutoka utotoni ni kucheza marafi wa jirani katika bustani ya mtaa wetu. Tulicheza mchezo mbalimbali kama mpira wa miguu kikwaju na kujenga makazi ya mchanga. Kila siku ilikuwa na vicheko, furaha na shangwe zisizo na kikomo. Ninapenda pia kukumbuka siku kuu za familia ambapo tulikusanyika kula pamoja na kucheza michezo ya pamoja. Kumbu kumbu hizi simeni saidia kujenga urafiki mzuri na maadili ya kushirikiana na wengine. Zaidi ya yote kumbu kumbu hizi hufanya nisikie furaha na shukran kwa maisha ya utotoni niliyopita.

Ndiyo, napenda asali kwa sababu ni tamu ya asili na ina faida nyingi kiafya. Asali hunisaidia kupata nguvu na pia hutuliza koo au kikohozi. Napenda kukitumia kwenye chai au kuiweka juu ya mkate wa asubuhi. Ladha yake ya kipekee hunifanya nifurahie chakula bila kutumia sukari nyingi. Pia, napenda asali kwa kuwa ni sehemu ya tiba za jadi katika jamii nyingi. Zaidi ya yote, asali ni chakula cha asili. Kinachochangia afya na ladha nzuri.

Napendelea suruali kwa sababu ni rahisi kuvaa na inafaa katika shughuli mbali mbali. Suruali hutuoa uhuru wa harakati na ni ya kuvaa kwa mchezo au kazi za kila siku. Napenda pia suruali kwa kuwa inaweza kutumika kwenye hafla rasmi na za kawida kwa urahisi. Siketi ni nzuri pia hasa kwa hafla za kijamii lakini mara nyingi napendelea urahisi wa suruali. Suruali hufanya nisikie huru na imara bila hofu ya kuteleza au kupoteza raha. Zaidi ya yote suruali ni praktikali na inapanua chaguo la mtindo bila kuadhiri shi starehe yangu.

Utotoni, nilipenda sana kucheza na marafiki zangu wa mtaani bila kuchoka. Nilifurahia michezo kama mpira wa miguu kamba na mchezo wa kufikiria. Nilipenda pia kusikiliza hadithi kutoka kwa wazee Hassan Johnny. Kuchora na kuandika vitu vidogo vidogo kulinipa furaha kubwa. Nilifurahia sana kusaidia wazazi kazi ndogo ndogo za nyumbani. Zaidi ya yote, utoto wangu ulikuwa umejaa vi cheko, uhuru na furaha ya kweli.

Napenda kuandika zaidi kwa sababu hunipa muda wa kupanga mawazo yangu vizuri kuandika hunisaidia kuweza hisia na mawazo kwa kina bila haraka Pia hurahisisha kurekebisha makosa na kuboresha ujumbe ninaotaka kufikisha Hata hivyo napenda pia kuongea kwa sababu ulete mawasiliano ya moja kwa moja kuongea hunisaidia kushirikiana na wengine na kujenga uhusiano wa karibu Kwa ujumla napendelea kuandika lakini kuongea ni muhimu kulingana na hali.

Tabia ya watu inaonichukiza ni ukosefu ya heshima na kutothamini wengine. Pia inafutua sana na wale ambao hawakubaliani na maoni ya wengine kwa njia ya heshima. Ukosefu wa uwajibikaji pia ni tabia inaoweza kunichosha. Hasa pale mtu anaposema moja na kufanya nyingine. Inachukia pia watu wanapoendelea kudanganya au kutoa habari zisizo sahihi. Tabia ya kukasirikiana kwa urahisi bila sababu za msingi pia hufanya nisikie huzuni. Zaidi ya yote ninathamini watu wenye adabu uwazi na uwajibikaji Kwa hivyo kinyume chake kinanichukiza.

Mkate nayopenda zaidi ni ule wa hangamu kwa sababu ni laini na rahisi kuliwa. Napenda pia mkate wa mahindi kwa kuwa una ladha ya kipekee na hutowa nguvu mwilini. Mkate wa mchele au wa asili hufuraisha kwa kuwa ni safi na huna vyamba jengo vingi. Napenda kula mkate huu ikiwa ni pamoja na siagi, jamu au chakula cha asili. Mara nyingine napenda kujaribu aina mpya za mkate ili kupata ladha tofauti na ubunifu. Zaidi ya yote mkate ni chakula rahisi chenye lishe na kinanipa furaha kubwa kila ninapokila.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli za usafi na uhifadhi wa mazingira mara kwa mara Ninajitolea kusaidia watoto na vijana katika masomo kwa kuwapa ushauri na msaada wa kielimu Ninashiriki katika shughuli za kijamii kama harambe ili kusaidia wahitaji na miradi ya maendeleo nawahimiza watu kuishi kwa amani na kushirikiana bila ubaguzi wowote Ninatumia ujuzi wangu wa kidijitali kusaidia watu kupata taarifa na huduma muhimu Kwa ujumla najitahidi kuwa mfano mzuri kwa kutenda mema na kuheshimu wengine katika jami.

Ninapenda zaidi kutazama mchezo kwa sababu inanipa nafasi ya kufraia mbila kuchoka sana. Kutazama mchezo, unifanya njifunze binu na mikakati tofauti ya wachezaji. Napenda pia kushangilia timu ninayopenda pamoja na marafiki. Hata hivyo, wakati mwingine, napenda kucheza mchezo kwa ajili ya mazoezi ya mwini. Kucheza, unisaidia kupunguza mawazo na kuboresha afya. Kwa ujumla, kutazama mchezo, unifutia zaidi kuliko kucheza.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu hisia yangu kwa sababu hufungua mawazo na kunipa ufahamu mpana wa jamii. Napenda kuchambua sera na mpango ya viongozi kuona jizi inavyowaathiri wanainchi. Mazungumzo za siasa hunisaidia kuelewa historia na mkutadha wa matukio ya kisiasa. Napenda pia kusikiliza mtazamo mbalimbali bila kupendelea upande mmoja. Hata hivyo, daima nakadiria mazungumuzo kwa heshima na kuyaepuka migongano. Kwa ujumla, siasa ni muhimu kuekewaa dunia tunayoiishi na jinsi ya kuchangia maendeleo.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mahali pa kipekee kichojaa hisoria na matamaduni nyingi za kuvutia. Ni mji mdogo lakini wenye watu wakarimu na jamii inayoshirikiana kwa amani. Kuna soko kubwa la kienyeji ambalo linaongeza shughuli za biashara na uchumi wa watu. Mji huu una mito na bustani zuri ambalo hutaoa nafasi ya burudani na starehe. Wale wenye ujuzi wa sanaa na ufundi wanajivunia kushiriki kazi zao katika sherehe za kienyeji. Kwa ujumla, mji wangu unatoa kumbuku nzuri, unakuwa kwa amani na unahimiza mshikamano wakijamii.

Ninashungulika muda kazini kwa kupanga kazi zangu mapema kila siku ili ni ajiri malengo wa muda Ninatumia ratiba na orodha zakipa umbele kuha kisha kazi muhimu zinakamilika kwanza Napanga mapumuziko madogo ili kuepuka uchofu na kuboresha ufanisi kazini Ninajaribu kuepuka kuchelewa kwa kuanza kazi mapema kabla ya muda wa kikomo Ninapima maendeleo yangu mara kwa mara kuona kama muda unaachwa na kurekebisha mipango kama inahitajika Kwa jumla, udhibiti wa muda unanisaidia kutoa kazi bora na kushungulikia changamoto bila stress.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa kwa sababu unipa utulifu na ngupu taratibu. Chai ni kinywangi raisi kinachofaa kunywa asubui au jioni. Napenda chai ya maziwa kwa ladha yake laini na arufu nzuri. Kunywa chai unipa muda wa kupumzika na kutafakari. Kahawa unifaa wakati mwingine lakini si mara kwa mara. Kwa ujumla chai ndio chaguo langu la kwanza kila siku.

Napendelea viatu vya starehe ninavyovaa kwa kutembea na shughuli za kila siku. Viatu vya mchezo pia napenda kwa sababu vinasaidia mazoezi na usafiri wa mbali. Mara nyingine napendelea viatu vya kisasa vinavyoongeza mutindo na mvuto wa mavazi yangu. Vituo vya yenye rangi nyepesi huvaa kwa hali za jua na mazingira ya kawaida. Napendelea viatu vinavyodumu na vinafaa kwa hali mbali mbali za hewa. Kwa ujumla napendelea viatu vinavyo ongeza ongeza starehe urembo na urahisi katika maisha ya kila siku.

Ujihisi vizuri kuhusu wasilisho kwa sababu hufungua nafasi ya kuwasilisha mawazo yangu kwa wengine. Wasilisho hunisaidia kuimarisha ujuzi wangu wa kuzungumuza adharani na kuwasiliana kwa wazi. Ninapenda kupata maoni na marejesho kutoka kwa wasiklizaji nijue nilivyofanya vizuri. Wakati mwingine, wasilisho hunifanya nijiimize na kujiamini zaidi. Hata hivyo, ninahakikisha kujianda vizuri ili wasilisho lifanye athari chanya. Kwa ujumla, wasilisho ni funzo zuri ya kujifunza, kujirithisha ujuzi na kunjijenga kielimu.

Napenda nyama aina mbali mbali asa wale wenye tabia za kirafiki na wapenzi wa familia. Napendo wanyama wa nyumbani kama umbwa na paka kwa sababu utora urafiki na furaha. Wanyama wa porini pia unifutia kwa uzuri wao wa asili na tabia za kipekee Napendo wanyama wanaoweza kufundishwa au kuhunganishwa na binadamu kwa urahisi. Kuwakisha wanyama wa wanatunzua vizuri ni jambo muhimu kwangu. Kwa ujumla, napenda wanyama wote wanaohimiza mshikamano na heshima kwa viumbe wengine.

Mimi hutumia muda wa mtandaoni kwa kiasi kinachohitajika kufanikisha kazi zangu na mawasiliano. Kawaida ni muda unaokiri mahitaji ya kazi kujifunza au kuwasiliana na wengine. Siku nyingi, huwa ni vipindi vya kidigitali, iliyopangwa ili kuepuka kupoteza muda mwingi. Hii pia, husaidia kudumisha usawa kati ya maisha ya mtandaoni na maisha halisi. Wakati mwingine, kutumia mtandao ni kwa burudani, kama kutazama video au kusoma habari. Kwa ujumla matumizi ya mtandao ni makini na yenye lengo ili kueneza ufanisi na kuepuka usumbufu.

Mimi huchukua hatua ndogo lakini za maana ili kulinda mazingira kila siku. Kwanza, napunguza matumiza ya plastiki na kuchagua bidhaa zinazoweza kutumika tena. Pili, hugawa taka kwa makini ili kurahisisha uchakataji na kupunguza uchafuzi. Pili, napanda au kushiriki katika upondaji miti na shughuli za kijani kama vile bustani. Nashirikiana na wengine kuelimisha umuhimu wa kuhifadhi rasilimali na maji safi. Kwa ujumla, juhudi hizi husaidia kupunguza adhari za tabia inchi na kulinda sayari yetu kwa vizazi vijavyo.

Mara nyingi, weekend, napendelea kutumia muda kwa shughuli zinazoongeza furaha na kupumzija mwili na akili. Kwanza, napanga muda wa kupumuzika nyumbani kuangalea television au kusoma kitabu kizuri. Pili, napenda kuwa na wakati wa familia na hau marafiki, tukishirikiana chakula, michezo hapa moja. Mara nyingine, natumia muda u kufanya mazoezi au michezo ya inje ili kudumisha avya. File vile, napenda kupanga muda wa kujitolea au kusaidia jamii kwa njia ndogo-dogo. Hifyo, wikendi ni furza ya kuchanganya brudani, kazi za kijamii na kupumuzika kwa ufanisi.

Mimi huenda hosipitali mara chache tu kwa mwaka hasa wakati wa vifini vya uchunguzi wa kawaida au vya afya kwa kawida ni kwa ajili ya vipimo vya kawaida chanjo au kuangalia afya ujumla wakati mwingine huenda pia hosipitali kwa matibabu ya dharura au msaada wa haraka napanga miadi mapema ili kupuka foleni ndefu na kuhakikisha huduma inatolewa kwa wakati aidha nahakikisha kuwa nafuata ushauri wa daktari na madawa kama ilivyoelezwa Kwa jumla, ziara hizi hufanyika kwa lengo la kudumisha afya na kuzuia matatizo makubwa baadae.

Napenda kwenda sinema marachache lakina kwa wakati unaofaa na filamu zuri. Kwa kawida, huenda maramoja aumbili kwa mwezi kutegemea ratiba yangu. Huenda zaidi ninapopata filamu mpya au inayopende kezwa na marafiki. Sinema hunipa na fasi ya kupumuzika na kufuraia burudani nje ya mazingira nyumbani. Pia, napenda kuona sinema nikiwa na marafiki au familia kwa uzoefu wapamoja. Kwa ujumla, siendi mara kwa mara, sana lakini napenda kwenda inapoweze kana.

Ndiyo, naweza kuhishi siku moja bila teknolojia. Ingawa inaweza kuwa changamoto kidogo. Siku hiyo, ningetumia muda mwingi kwa shughuli za kawaida sizo za kijidigitali. Kama kusoma kutembea. Napanga wakati wangu kwa makini ili kuendelea na shughuli muhimu za kibinafsi bila kutumia vifaa vya teknolojia. Hii, pia ingeweza kuwa fursa ya kupumzika akili na kuzunguka mazingira ya asili. Ningeshirikiana na familia marafiki moja kwa moja badala ya mawasiliano ya mtandao Kwa ujumula, siku hiyo, ingekua njia nzuri ya kupunguza utengemezu wa teknolojia na kuimarisha uhusiano wa kibinafsi.

Nangoja barua pepe mara kadhaa kwa siku kulingana na majukumu nilionayo. Kwa kawaida, huangalia barua pepe asubuhi ili kuona ujumbe muhimu wa kazi au masomo. Wakati wa mchana, huangalia tena ili kujibu au kufuatilia mawasilano yanayoendelea. Sifuatili barua pepe kila dakika ili kuepuka usumbufu usio wa lazima. Jioni, huangalia kwa mara ya mwisho kuhakisha hakuna ujumbe wa dharura uliyokosa. Kwa ujumla, ninaweka mpangilio mzuri wa kuangalia barua pepe ili kudhibiti muda vizuri.

Mimi napenda mchanganyiko wa kusimamia au kusimamiwa kulingana na hali na kazi. Kama ninapokuwa na ujuzi wa kutosha, napenda kusimamia ili kuongoza na kupanga shughuli kwa ufanisi. Hiu husaidia kukwakisha malengo yamefikiwa na timu inashirikisha vizuri. Kwa upande mwingine, wakati mwingine napenda kusimamiwa ili kujifunza kutoka kwa wengine wenye uzoevu zaidi. Kusimamiwa, kuna nisaidia kuimarisha ujuzi wangu na kuona mitazamo mpya au mbinu bora za kazi. Kwa ujumla napendelea usawa kati ya kusimamia na kusimamiwa ili kupata maendeleo kibinafsi na ya kikundi.

Mimi napenda rangi nye pesi na tulifu kwa ukuta, wa chumba, kwani hutoa amani na utulifu Rangi kama buluu ya samawati auki jani nye pesi husaidia kupunguza msongo wa mawazo Hiipia inafanya chumba kuonekana kikubwa na chenye mwanga zaidi Rangi nye pesi hufaa kwa kusoma kufanya kazi au kupumzika bila usumbufu wa macho Zaidi unweza kuongeza fifuli au mapambo madogo ya rangi tofauti kwa mfuto wa macho Kwa ujumla, rangi tulifu na nye pesi, huchangia mazingira ya kustarehesha na yenye ufanisi.

Inatumia simu yangu kama kifaa muhimu cha masilaha na kupata taarifa za kila siku. Kwanza, uitumia kupiga simu na kutuma ujumbe kwa familia marafiki na wenzangu. Pia, utumia simu kupata taarifa mtandaoni kama habari, masomo na utafiti mudogo. Simu hunisaidia kupanga ratiba kupitia kalenda, vikumbusho na programu za kazi. Kwa upanda wa burudani, huitumia kusikiliza muziki, kutolea video, au mtandao wa kijamii Kwa ujumla, na itumia simu kwa kiasi na kwa malengo maalumu ili isi niadhiri muda wangu.

Mimi napendelaa kutumia mchanganyiko wa WIFI na data ya simu kulingana mahitaji WIFI hutumika zaidi nyumbani au mahali pa kazi ili kuokoa gharama na kupata mtandao dhabiti data ya simu hutumika wakati nipo nje au mahali ambapo WIFI haiko au ni dhaifu Kwa kutumia mchanganyiko huu ninaweza kuwa mtandao kwa urahisi bila kukosa mawasiliano muhimu Pia husaidia kudhibiti matumizi ya data ili kuepuka gharama zisizoitajika Kwa jumla kutumia wifi na data kwa ustahi kuna rahisisha mawasiliano na kazi mtandaoni.

Nyingi ningependa sana kuitembelea ni Japani. Japani inanifutia kwa sababu ina msanganyiku wa kipeke. Wa utamaduni wakale na teknolojia ya kisasa sana. Ningependa kuona meakalu ya kistoria ya choto. Kunjifunza kuhusu mila zao kama file chai ya ki Japani. Na kushuhudia namna wanavyo heshimu ni dhamu na muda. Pia, tochi inanifutia kwa majengo marevu, usafiri wa haraka na maisha ya kisasa yanaohenda kwa kasi. Zaidi ya hayo ningependa kuonja vyakula vyao kama sushi na rameni na kuona uzuri wa asili kama milima, milima fuji na maua ya cherry. Kwangu, Japan ni nji ya kunjifunza kufutiwa na kupata uzoevutofauti kabisa na wakawaida.

Nafua nguo mara mbili kwa wiki kulingana matumizi ya nguo zangu kwa kawaida nafua manzoni mwa wiki ili kuanza wiki nikua na nguo safi nafua tena mwishoni mwa wiki hasa baada ya shughuli nyingi au safari hii unisaidia kudumisha usafi na kuepuka murudikano wa nguo chafu pia hufanya kazi ya kufua iwe rahisi na isichukue muda mwingi sana.

Ninashungulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi zangu mapema kabla ya tarehe ya mwisho kugawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo ili iwe rahisi kuikamilisha hatua kwa hatua Ninatengeneza ratiba na kuweka vipaumbele kulingana wa umuhimu wa kazi husika kujarubu kwa kuepuka usumbufu ili niweza kuzingatia kazi bila kukatizwa Pia ujitathimini mara kwa mara kuona kama nipo kwenye mwelekeo sai wakukamilisha kazi kwa wakati.

Uzoefu wa kazi, ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi katika timu yenye watu wa tabia na mawazo tofauti. Nilijifunza umuimu wa masalioni mazuri ili kuepuka migongano na kutoelewana kazini. Uzoefu uo, ulinifundisha pia kusimamia muda vizuri ili kutimiza majukumu kwa wakati. Nilipata ujuzi wa kutatua matatizo kwa fitendo badala ya nadharia pekee. Pia, uliniimarisha kisaikolojia kwa kufundisha ufumilifu na subira katika changamoto. Kwa ujumla, uzoefu uo, ulinifanya kuwa mfanyakazi, mwenye nidhamu na uwajibikaji zaidi.

Ninayashambulia mabadiliko kazini kwa kuyapokea kwa mtazamo chanya na wazi. Njitahidi kwanza kuelewa sababu za mabadiliko hayo kabla ya kuyapinga. Ninajifunza ujuzi mpya unayohitajika ili kuendana na hali mpya kazi. Pia huwasiliana wenzangu na wasimamizi ili kupata muongozo na msaada. Ninabadilisha mpango yangu ya kazi kulingana mahitaji mapya yanayotokea. Kwa kufanya hivyo naweza kukua kitaaluma na kubaki na ufanisi kazini.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile ya maua safi hasaa waridi au jasmini, kwani yanipa hisia zamani na furaha mara tu ninapoinusa. Pia napenda harufu ya mchele wa kupika au chapati mpya, kwa sababu inanikumbusha nyumbani na utulivu wa familia. Harufu ya mafuta ya mbao yanayochoma au kuni, moto pia inanifanya njisikie, cozzy na kutuliza akili. Wakati mwingine, harufu ya kahawa mpya iliochemshwa inanishawishi kuamuka kwa hamasa na kuanza siku vizuri. Pia, napenda harufu ya upepo wa baharini wakati wa asubuhi inanikumbusha uhuru na safari. Mwishowe, harufu ya fruit fresh kama machungwa au ndimu inanikumbusha nishati na huwai. Ikaniamusha hisia nzuri kila wakati.

Kama ningependa kutembelea mwingi duniani, ningechangua choto, japani. Muji huu una historia ndefu na tajiri. Ukiwa na majumbo ya kifalme, misikiti ya jadi na bustani za ndeni zinazotoa utulifu wa kipekee. Utamaduni wa kijapani, unaangaza kupitia mapambo, chakula na sherehe kipekee. Jambo linalofanya kila ziara, iwe ya kipekee. Choto, pia ni mahali pazuri, pa kwenda, hasidi. Kwani misitu ya bambo, mito na milima karibu nayo inatoa mandhari ya kufutia Muji huu unamchanganyiko mzuri kati ya kisasa na cha jadi Jambo nalowezesha kuona maendeleo bila kupoteza utamaduni wa zamani Pia, chakula chakijapani hapo ni cha kipekee kutoka sushi, ramen, hadi, wangashi, za jadi vyote vinavyotoa ladha halizi ya muji.

Kinywaji cha baridi nachokipenda zaidi ni juisi ya machungwa ya asili. Kila kipande kina ladha safi na asili, kinapowekwa mwili na roho vizuri. Napenda pia jinsi juisi hii, inavyo toa virutubisho kama vitamin C, ambayo husaidia kuimarisha afya. Kinyowaji hiki ni chaguo nzuri wakati wa joto, kwani uchangamsha mwili na hutoa nguvu za haraka. Zaidi ya hapo, juisi ya machungwa inaweza kuchanganywa na matunda mengine kama zabibu au manasi kwa ladha ya kipekee. Pia ni rahisi kupata na kioo cha baridi hufanya kunywa kuwa raha zaidi. Kwa hivyo, kila wakati napokuwa na njaa ya kinywaji baridi, juisi ya machungwa ndiyo chaguo langu la kwanza.

Mimi natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa naitumia kuwasiliana na marafiki na familia kupitia simu, whatsapp na barua pepe. Pia, huitumia kusoma habari kutafuta maarifa mtandaoni na kujifunza mambo mapya. Simu inanisaidia kupanga ratiba kueka vikumbusho na kufuatilia kazi za kila siku. Vile vile, huitumia kwa burudani kama kusikiliza muziki, kutazama video na kusoma. Kwa ujumla, simu ni kifaa muhimu kinachorahisisha maisha ya kila siku.

Mafanikio niliyopata kazini mengi na yameniwezesha kujionyesha kitaalamu. Kwanza, nimefanikiwa kumaliza miradi muhimu kwa wakati. Jambo liloongeza uaminifu wangu kwa wateja na wakurugenzi. Pili, nimepata kuongeza ufanisi watimu kwa kuanzisha mbinu mpya za ushirikiano na mawasiliano. Tatu, ni meweza kupata sifa ya kuwa kiongozi watimu wakati wa kushughuilikia changamoto kubwa. Jambo ilo huongeza motisha kwa wenzangu. Nne, nimefaulu kuboresha huduma kwa wateja. Hivyo kuongeza kuridhika kwa wateja. Tano, nimejifunza ujuzi mpya wakiteknolojia. Unaohitajika kazini na kuniweka kwenye matumizi ya kila siku. Sita, mafanikio hayo ya menifanya niwe na heshima zaidi kazini na kuungwa mkono katika malengo ya kampuni. Haya yote, yamechangia kujenga sifa yangu na nafasi yangu kazini.

Ndiyo napenda kunywa maziwa kwa sababu yana manufaa mengi kwa afya maziwa unisaidia kupata nguvu na virutubisho muhimu kwa mwili pia unifanya nisikie nimeshiba hasa nikinywa asubui au kabla ya kulala napenda kuyakuywa peke yake au nikichanganya na chai au uji ladha yake laini hunipa faraja na kunituliza kwa ujumla maziwa ni kinywaji muhimu na nayafurahia mara kwa mara.

Ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa njia sinazo hakikisha maelewano na ushirikiano. Kwanza, tunatumia mazungumzo hana kwa hana ili kueleza malengo na matarijiao ya kazi. Pia, tunatumia barua pepe na ujumbe wa mtandaoni kufatilia maendeleo na kushirikiana kwa uraisi. Mkutano watimu husaidia kujali changamoto na kupata suluhisho pamoja. Ninahakikisha kuwa kila mmoja anasikia na maoni yake yanadhaminiwa Zaidi hayo, tunashirikiana katika kupanga majukumu na kushirikiana kwenye miradi ya pamoja. Atimae, mawasiliano haya, ufanya kazi iwe yenye tija na mazingira ya heshima.

Timu bora ya mpira wa kirugby ninaopenda ni All Blacks ya New Zealand kwa sababu ya ushindi wao wa mara kwa mara na mbinu za kufutia Nakumbuka mchezo mkuu dhidi ya Australia ambapo walishinda kwa dakika za mwisho Jambo lililonifanya nihisi msisimko mkubwa Mchezaji ninayompenda zaidi ni richi kwa uongozi na uamuzi yake sahi Wakati mnapocheza nahizi mshikamano furaa na msisimuko wa kipekee.